Ninatamani kusikiliza muziki leo ni aina gani inafaa labda muziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri ya taarabu zinaburudisha moyo au nisikilize rhumba inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu ya yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Ni usikilize ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. UKiwa na huzuni, muziki unakuondolea. UKiwa na furaha, unaongezea. Leo nahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nita furahia bila aibu.

Ni asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku mzuri, naona jua linaangaza, je, ni chukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya blue au nyekundu? Nafikiria blue ni bora kwa leo. Nina mkutano sana nne. Lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakua nzuri tu.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

Msimu wa mvua umeanza, wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Arddi ikotayari, nimesha ilima wiki iliopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie pi kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidiya familia mzima. Tutakua na chakula chakutosha.

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika labda zaidi. Nangalia barua pepe, habari, na mitandao ya kijamii. Ni tabia mbaya, najua. Lazima nipunguze muda huu. Nadhani, saa tatu kila siku ni nyingi sana. Nitazima tangazo za kutoa, kutoka kwa programu zote. Nitaacha kuangalia usiku kabla ya kulala. Mwanga wa simu unanikataza kulala vizuri. Nitaweka simu chumba, chumba kingine. Nitatumia saa ya kawaida badala ya saa ya simu. Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa kweli. Watu wana wanaotuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu, nitabadili nitabadilisha tabia hii.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

Jirani yangu alinitembelea jana. Tulizungumuza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo. Nilimkopa bila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita. Mimi nilimkopa sukari. Alinipa bila maswali. Tunangalia watoto wa kila mmoja wanapo ondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo. Nimpeleke kesho. Yeye alinipikia wiki iliopita. Nilipokuwa mgonjwa. Lazima turudishane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu. Lazima tuwaheshimu.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je?, nina zitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinafaa labda moja au mbili tu. Kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu ya kusoma habari. Kadhaa niza aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tutaweza kutembea pamoja Mazoezii ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia mzuri.